Ningependa kuona maendeleo ya kimsingi, ya umoja, ya upamoja ningependa pia kuona maendeleo ya kutoku, kutochukua rushwa, kutokupeana hongo. Kutokupigana, watu kuona upendo, watu kuwa na umoja, watu kutembea pamoja kama jamii hii ni maendeleo, haya ni mabathi ya maendeleo ambayo ningependa kuyaona ya kitendeka ni ya kifanyika kwa sababu pandapokuwa na maendeleo kama haya jamii hukua, jamii huendelea na husonga pamoja mbele.

Mimi huwa ninawasaidia wenzangu, pale ambapo nimeona wamelemewa, wameshindwa wako na changamoto, katika kifedha, katika mambo ya kiungo msingi, katika mambo ya kazi, mimi huja kama ni fedha, naeza kusaidiana hapa na pale, ili kuwatia moyo, wasikate tamaa. Mimi pia hua nawas nawatia moyo katika maombi tunaomba pamoja, tunasoma neno la Mungu pamoja na hili pia linawasa linawasaidia moyo wao kufarijika na moyo wao kuwa sawa.

Ndiyo, mimi hupenda chakula cha haraka, nikiwa nina njaa. Lakini chakula hili uwe limeiva na nitamu. Kwa wakati nina njaa, mimi hupenda ndiyo chakula cha haraka. Kwa sababu huwa ninahisi njaa. Na wakati ninapohisi njaa, ninapopata chakula cha haraka. Kwani inanisaidia kutuliza hili njaa nililo nalo. Na kuweza kunisaidia pia ya kwamba njaa isinisumbuwe. Na njsa isiweze kufanya tumbo langu liume na tumbo langu liwe na tatizo. Kwa hiyo chakula cha haraka, huwa linasaidia kutuliza lile njaa. Huwa ninahisi na kunisaidia.

Huwa ninapenda hali ya hewa ya mvua n baridi kuliko jua kwa sababu wakati kuna mvua na baridi huwa linasaidia hakutakuwa kwa hivyo hakutaweza kuwa na homa na matatizo mengine ukilinganisha na hali lile la jua ambalo hauwa linachomwa na huwa kunakua na vumbi. Kwa hivyo ninapenda hali ya hewa ya mvua na baridi kwa sababu hakuna joto na pia hautapata vumbi kwa kule kuna jua kali kunafanya bali wana vumbi na homa linakuwa nyingi.

Ndiyo, hupenda kucheza na watoto, hasa wadogo, kwa sababu unapocheza na watoto wadogo husaidia sana. Na huweza hata kuimarisha akili yangu iwe katika hali nzuri. Na wakati huo ninasikia ni kama niko peke yangu, ni kama nimekasirika ama kana kwamba. Sina mtu wa kuongeleesha mimi hupenda kucheza na watoto kwa sababu watoto hunisaidia katika kuelewa mambo hunisaidia watoto pia katika kuongea na wao na kuweza kuzungumza pamoja na mi hufurahia kuwa na watoto tu na me hufurahia kucheza pamoja nao kwa sababu pia huwa inasaidia hata watoto kuwa katika hali ya furaha na katika hali ya nzuri.

Mimi huwa nahakikisha, situpi taka ovyo ovyo na kuhakikisha wakati ni napopata taka mimi huokota mimi pia huhakikisha ili kulinda mazingira mara kwa mara wakati ni napata wakati mimi hupanda miti ile kuhakikisha kwamb miti anakuwa na tunakuwa na hewa safi na pia wakati ama kwa pia tuko pale kanisani. Tunaanza pia ule mradi kutembea katika mtaa na kuosha takataka na kuosha mitaro na kusafisha ili kwamba kusiwe na taka kwenye mtaa.